Naam asante sana kwa swali hili linauliza unapenda kupanda milima Kwanza kabisa nige penda kusema kuwa kupanda milima ina umuhimu mkubwa sana Kwa afya ya mwili, akili na pia maisha kwa jumla na nige penda kutaja faida, baadhi ya faida ambazo mtu uzipata kutokana na kupanda milima au faida ambazo mimi nazipata kutokana na kupanda milima Kwa sababu napenda sana kupanda milima faida ya kwanza ni inaimarisha afya ya mwili wa mtu Kwa mfano, unapopanda milima ni aina nzuri sana ya mazoezi Kwa sababu inasaidia kuimarisha misuli ya mwili, moyo na pia mapafu na pia inachoma mafuta mwilini ambayo inasaidia mtu kuwa nanguvu zaidi umuhimu wa pili, umuhimu wa pili wa kupenda kupanda milima au kwanini minapenda kupanda milima ni inapunguza msongo wa mawazo Kwa mfano unapoenda kupanda milima, inakusaidia, yaani kupanda milima Inakuweka kwenye yale mazingira ambayo, yani unasahau mawazo yako unapunguza mawazo mengi na inakufanya ujisikie mwenye furaha. Na pia kupanda milima inasaidia sana kupumzisha akiliyako kutokana na kazi mingi. Na pia umuhimu mingine ambao inafanya nipenda sana kupanda milima ni inafundisha uvu milivu na nidhamu. Aswa kwangu mimi inanifundisha uvu milivu na nidhamu. Ninapo sema kuwa inafundisha uvumilivu na nidhamu na manisha kuwa inanitia juhudi, inanipa subira na pia inanifanya nijitume zaidi Kwa sababu pia kupanda mlima sikitu raisi na sikitu tu ambacho utamka asubui useme ah ngoja leo niende nipande mlima apana Nikitu ambacho lazima yaani ujiandae kiakili, kimwili kwa sababu ni kitu ambacho kinachosha sana lakini inasaidia sana kwa sababu pia inamfundisha mtu akuwe na ule moyo wa kutokata tamaa kwa sababu unapopanda mlima unaeza umefika mle njiani au katikati ya safariyako ya kupanda mlima kisha unasikia ni kama mwili wako umechoka miguu, zimechoka, misuli zako, hazifanyi kazi lakini unapozidi kupanda inakutia moyo wa kutokata tamaa Naam, alafu kitu kingine ni inakupa nafasi ya kuona mandhari mazuri. Yali unapopanda mlima, kutoka pale mlimani, unatazama tu mandhari, unatazama tu mazingira ya liyo karibu, unatazama miti, mawe, yale mawe kubwa kubwa. Nam, inakupa nafasi ya kuona mandari mazuri sana. Nimetaja kama misitu, mawingu, napia unapata hewasafi ambayo inafanya safari yako, iwe ya kufraisha Kitu kingine ni inaimarisha mahusiano Kwa sababu unapoenda kupanda milima au milima hau taenda peke yako Kuna wale watu ambao mna opanda na wao ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina kusaidia, mkiwa na marafiki zako, ina kusaidia sana kuongeza ukarimu na ushirikiano na wenzako. Naam, aam, kwa hiyo ningependa kusema kuwa, napenda kupanda milima, na nimetoa sababu zangu ambazo zinanifanya mimi, nipende sana kupanda milima. Naam.

Asante kwa swali hili linauliza, je unapenda kuendesha baiskeli. Kwanza kabisa ningependa kusema kuwa pale nikiwa mtoto, yaani pale utotoni, nilikuwa unapenda sana kuendesha baisikeli. Nakumbuka sana, mimi kibinafsi nikililia babangu mzazi aninunulie baisikeli. Lakini kwa wakati huo pesa haikuwa inatosha. Lakini badae alilinulia baisikeli hiyo, kisha nikaanza kujua kuendesha, nikajifunza kuendesha, pia nilikuwa naendesha na rafiki zangu, ndugu zangu na dada zangu. Lakini siku moja tulipokuwa tunaendesha baiskeli hiyo, nilipata ajali kidogo. Huenda ilifanyika kuwa mguu yangu, yaani kidole changu, kiliingia kwenye zile waya za mguu wa baisikeli. Kisha nikatoka ngozi na pia iliniumiza sana nikatoka damu. Na kutoka hiyo siku, yaani niliwacha kabisa kuendesha baisikeli. Sik penda tena kuendesha baiskeli. Mpaka sasa hivi, yani sijawahi tena endesha baiskeli. Lakini naam naeza sema kuwa napenda kundesha baiskeli na nikipata hiyo nafasi au pia nikiwa na huo moyo au motisha wa kundesha tena baiskeli. Nitaendesha kwa sababu kuendesha baiskeli inakaa kitu kinafurahisha sana, haswa kujivinjari, kufanya mazoezi. Kwa sababu pia kuendesha baiskeli ukiwa mtu mkubwa au ukiwa mwenye umri, ni njia moja ya kufanya mazoezi ili, kupunguza mafuta kwenye mwili wako, na pia ili misuli yako ipate nguvu. Kwa hivyo, naeza sema kuwa, siezi sema kuwa sipendi kuendesha baiskeli, lakini nitaanza tena kuendesha baiskeli. Naam, asante.

Naam asante sana kwa swali hili linauliza, unafanya nini kueka afya nzuri. Kwanza kabisa ningependa kusema kuwa kueka afya yako vizuri au kama mtu binafsi au binadamu binafsi. Ni kitu cha muhimu sana kueka afia nzuri. Kibinafsi mimi, kitu cha kwanza ambacho na kifanya hili kueka afia yangu vizuri, ni nakula lishe bora au nakula vyakula bora. Na kula vya kula bora venye zina kama matunda, mboga, na pia nafaka, protein, protein zenyewe zina ni kama samaki, marage, mayai, na pia nakunywa maji ya kutosha kwasabaabu maji ni kitu cha muhimu sana mwilini. Kitu kingine na chokifanya ni nafanya mazoezi mara kwa mara Kwasabu mazoezi kama kutembea, kukimbia, kuendesha baiskeli ama kufanya mazoezi ya mwili inasaidia sana kuimarisha mwili na moyo wangu na kitu cha tatu na chokifanya ili kueka afya yangu nzuri ni napata usingizi wa kutosha kupata usingizi wa kutosha ni kitu chamaana sana kwenye mwili wako au kwenye afya yako Kwa sababu unapopata usingizi wakutosha, unapata muda wakupumzika na pia kujirekebisha na akiliyako ineza kutulia yani. Naam, kitu cha nne na chokifanya ili kueka afyanzuri na dumisha usafi kwenye mwili wangu. Naam, nahakikisha kuwa naoga kila siku na nawa mikona yangu mara kwa mara na pia nasafisha meno ili kusaidia kuzuia magonjwa. Kwasabu usipo safisha mena yako utapata yale magonjo kwenye meno au meno zako zinanza kupata kutoboka au kuwa na mashimo ambayo baadaye ya nakuletea madhara tofauti tofauti. Na kitu chatano nacho kifanya ilikuweka afya nzuri na kikisha kuwa nanywa majimengi au nakunywa majimengi. Kw\sabu maji inasaidia mwili sana kufanya kazi vizuri na pia inaondoa sumu mwilini. Kwa sabu vyakula tunavyo kula, si vyote, yani kuna baadhia vyakula ambavyo tunakula unapata zinaeka sumu kwenye mwili wako. So, kwa hivyo ni kitu ya maana sana, ukianywa maji ili yaeze kusafisha au kupunguza ile sumu kwenye mwili. Kitu kingine mbacho nakifanya ni naipuka tabia ambazo zinaeza leta madhara kwenye mwili wangu kama. Kuvuta sigara, kutumia, matumizi mabaya ya pombe, ama pia dawaza kulevia. Naam kitu kingine ni napunguza mawazo kwenye mwili wangu, au napunguza ule msongo wa mawazo, yani kwa lugha ya kimombo wa naita stress. Nafanya vitu ambavyo vinanifraisha, ili kama kusikiliza mziki, kusoma vitabu, kwasabu mini mtu ambaye napenda sana kusoma vitabu na pia nazungumza na marafiki au pia kutafakari na kitu chamwisho na chokifanya ili kuweka afya nzuri ni nafanya uchunguzi wa afya mara kwa mara kama kuenda hospitalini ili nieze kufanya uchunguzi wa kawaida na inasaidia kugundua matatizo ya afya mapema ili kuepuka au kuweka kinga ili kuwepuka magonjwa mbali mbali Naam.

Asante sana kwa swali hili linauliza. Unapenda kutumia muda na familia yako vipi? Kwanza kabisa wacha niseme kuwa mimi ni mtu ambaye napenda sana familia yangu. Na napenda sana kushinda nao, kucheka nao. Kwa hivyo kitu cha kwanza ambacho nakifanya ili jinsi ambayo napenda kutumia muda wangu na familia yangu. Ya kwanza ni kula pamoja. Munapo kula pamoja na familia yako inasaidia kuzungumza na pia kujulia kila mmoja hali au anavyoendelea Kwa sababu unapata kuwa kwenye familia mnapo kuwa wazima Mnapata kuwa mnaenda kwenye mashule mbali mbali au vyuo vikuu mbalimbali Kwa hiyo mnapokuja pamoja au mnapo kutana nyumbani Mnaanza kulizana umekua vipi au unaendelea aje huko shuleni au kazini Kwa hivyo napenda sana kula na familia yangu Hili kuwa na mazungumzo mbali mbali Kitu cha pili ni kufanya shuguli kadhaa pamoja kama kutembea, kupika, kucheza michezo aina mbalimbali kama michezo ya ubao ama pia kutazama filamu pamoja Iyo pia ni njia ingine ambayo natumia muda na familia yangu. Kitu kingine ni nazungumza na kuwasikiliza familia yangu. Naam natowa muda wa kuzungumza, kuhusu siku yao, matatizo ambayo wamekua wakiyapitia au, mipango ambayo wanayo ya badae. Na kitu kingine nachokifanya ni kutembelea maeneo mapya kwa mfano safari fupifupi, mabustani, matembezi pia inafanya familia iwe karibu zaidi. Naam kitu kingine ni kusaidiana kazi nyumbani. Napenda sana kusaidia kazi za nyumbani pamoja kama kusafisha, kupika, kujenga, ushirikiano, kuenda kupanda mimea mbalimbali, shambani. Naam pia kitu kingine ni kusherehekea mafanikio pamoja naam kusherekea siku za kuzaliwa, mafanikio ya shule ama kazi pia inaongeza upendo katika familia. Kitu kingine cha mwisho ni naweka mda wa familia bila simu. Nahakikisha kuwa wakati ambapo na tumia mda wangu na familia yangu Nahakikisha kuwa simu yangu nimeizima au nimeieka kando kabisa Kwa sabu unapata ukiwa na simu yako hata mkiwa na mazungumzo unapata uko tu kwenye simu ata husikizi wanachosema Kwa hivyo mi napenda sana nikizima simu yangu ili nieze kuzingatia familia yangu.

Kwanza kabisa ningependa kusema asante sana kwa swali hili. Swali linauliza Je umewai kufanya kazi ya kujitolea? Naweza sema kuwa naam, nimewai fanya kazi ya kujitolea. Kwa sababu nakumbuka mwaka wa elfu mbili elfu mbili ulikuwa mwaka wa? Elfu mbili ishirini moja naamnilipo maliza kidato changu cha nne. Kabla niingie kwenye chuo kiku, kuna huo wakati ambao mnangoja matokeo yatoke, au pia mnangoja kujiunga na chuo kikuu, nakumbuka wakati huo nilikuwa tu nyumbani, unapata hakuna kazi ya kufanya, upo tu nyumbani. Sasa nakumbuka kuwa msimamizi kwenye kijiji chetu, alituita sisi vijana na kutuambia kuwa kuna zile kazi za kujitolea au kwa kimombo wanaita volunteer, volunteering, naam. Akatuita akatuambia kwamba masoko yetu ni chafu, barabara zetu ni chafu, kwa hivyo tulikuwa tunahitajika, yani tujitole, ili tuende kusafisha soko, tusafishe barabara zetu, naam hapo ndipo nilianza kufanya kazi ya kujitolea kwa sabubu tulijandikisha chini, kisha tukaanza kusafisha soko. Nakumbuka tulikuwa tunaenda soko kwa soko, yaani tukitoa zile takataka makaratasi ambayo unapata kuwa yametupwa, ovyo ovyo, zile chupa za plastiki, vitu tu mbali ambayo vilikuwa vinafanya soko yetu, ionekane chafu, na pia si soko tu, bali pia tulisafisha barabara zetu. Kwa sababu pia unapata mtu akisha kunywa soda au mtu akisha kula ile wanaita aje? Pipi na ile pipi unapata kuwa anatupa ile karatasi kando ya barabara au kwenye barabara tu. Kwa hivyo nilijitolea pia mimi kama kijana mdogo kwa sababu ilikuwa kazi ya vijana. Nilijitolea na nikafanya kazi hiyo kwa sababu pia ni kuwa mwananchi bora kwa kufanya kazi ya kujitolea kwa sababu pia unasafisha mazingira kusafisha mazingira yani inafanya muwe kwenye mazingira bora naam na nilipenda sana kufanya kazi hiyo ya kujitolea. Kwa hivyo naam naeza sema kuwa nimewai fanya kazi ya kujitolea.

Asante sana kwa swali hili. Linauliza, unapenda kusoma vitabu vya aina gani. Kwanza kabisa ningependa kusema kuwa mimi kibinafsi. Napenda vile vitabu vinavyoitwa novels. Na, kwa sababu hivi ni vitabu ambavyo vina hadithi ndefu, na pia zinaelezea kuhusu maisha ya wahusika, matukio, na pia mawazo kwa undani. Na mara nyingi huwa ni riwaya au sura nyingi kwenye hadithi moja na pia inaendelea hatua kwa hatua mpaka mwisho. Napenda kuvisoma vitabu hivi kwa sababu zina hadithi ndefu na sababu nyingine ni zina wahusika wengi, kuna wahusika wakuu na wadogo wanaosaidia kuendeleza hadithi. Naam, sababu nyingine ni zina manthari tofauti kwa sabu matukio yanaweza kutokea kama sehemu na nyakati tofauti tofauti. Naam, sababu nyingine ni ina ujumbe na mafunzo. Mara nyingi unapata kuwa riwaya hizi zinatoa somo kuhusu maisha ya mtu jamii au maadili mema. Naam, sababu nyingine ya mwisho ni ina mgogoro na suluhisho. Unapata kuwa hadithi hizi zina changamoto ambayo pia unapata wahusika wanajaribu kutatua. Naam, vitabu hivi vina aina mbalimbali. Unapata kuwa kuna riwaya ya mapenzi ambazo zinahusu mausiano na hisia za watu. Zingine ni riwaya za hi kihistoria. Unapata kuwa zinaelezea matukio ya zamani katika historia yetu. Zingine ni riwaya za upelelezi, unapata kuwa zinahusu, uchunguzi, uhalifu na pia siri za watu Naam zingine ni riwaya za kisayansi, unapata kuwa zinahusisha sayansi, teknolojia au pia maisha ya baadaye ya mwusho ni riwaya ya kijamii, zinaonyesha maisha na pia changamoto ambazo zinatokea kwenye jamii tofauti tofauti Lakini kwa hizi zote ambazo nimezitaja Napenda kusoma vitabu za riwaya ya mapenzi sana sana Kwa sabu unapata kuwa mi ni kijana mdogo na napenda kusoma vitabu hivyo ili nieze kujifunza kwa sabu unapata kuwa itafika wakati Labda nataka kuwa na mtu au nataka kuanzisha familia kutokana kutoka kusoma vitabu hivyo nitakuwa nimejifunza mengi sana kuhusu hisia, mapenzi, ndoa naam, ndo maana napenda kusoma sana riwaya hizi za mapenzi ili nieze kujifunza mapema kabla niingie kwenye ndoa au kwenye mapenzi na mtu mwengine Naam, santi.

Na asante sana kwa swali hili, swali lenyewe linauliza, unafanya nini wakati wa baridi kali? Kwanza kabisa ningependa kusema kuwa wakati wa baridi kali, mtu anaweza kufanya mambo mengi ili kujilinda kutokana na kupata mafua na magonjwa tofauti tofauti. Kibinafsi mimi kitu cha kwanza ambacho na ninachokifanya wakati wa baridi kali ni kuvaa nguo za joto nakikisha kuwa nimevaa sweta au jaketi na pia socks nzito ambazo na ambazo zitanipa joto na pia kofia ili mwili ubaki kwa na joto na kitu cha pili ambacho ninachokifanya nahakikisha kuwa nakunywa vinywaji vya moto kama chai, kahawa au pia supu inasaidia sana kuupa mwili joto Kitu kingine nachokifanya ni kukula chakula chenye lishe, vyakula vya moto na vyenye nguvu kama viazi au uji pia inasaidia mwili kuwa na nguvu na kukua na joto ili usiweze kusikia baridi. Kitu cha nne nahakikisha kuwa nakaa ndani ya sehemu inayo joto nahakikisha kuwa nimeepuka kukaa nje kwa muda mrefu kama kuna baridi kali sana. Haya, kitu kingine ambacho nachokifanya, ni nafanya mazoezi kidogo, mazoezi kama kutembea au pia kujinyoosha, inasaidia pia mwili kupata joto, kwa sababu ukiwa tu mahali pamoja, umevaa tu sweta, hufanyi mazoezi, kwa sababu zoezi pia inakufanya usikie joto kwenye mwili wako. Naam kitu kingine nachokifanya, ninatumia blanketi wakati wa kulala kwa sababu nataka kuusaidia mwili wangu ubaki na ile joto usiku. Kitu cha mwisho ambacho ninachokifanya ili ku wakati wa baridi, ninalinda afya yangu sana. Naoga kwa maji ya ambayo yana joto au yale maji ya vuguvugu ili kuhakikisha kuwa mikono yangu na mwili au na miguu pia inabaki safi na inabaki kuwa na joto Naam hivo ndivyo vitu ambavyo ninavo vifanya wakati wa baridi kali.

Naam asante sana kwa swali hili linauliza, niambie kuhusu likizo yako ya ndoto na mawazo ya kwanza pia ni kama unaweza kushiriki ni mahali gani ungependa kuenda ilo nilo wazo la kwanza, ningependa kulijibu. Kibinafsi mimi mahali ambapo ningependa kuenda ni mlima ule wa Kilimanjaro ambao unapatikana kwenye nchi hii nzuri ya Tanzania naam kwa sababu mimi kibinafsi natoka kwenye nchi ya Kenya na Tanzania ni nchi tuilio karibu na sisi kwa sababu tunakaribiana sana tumegawanisha tunampaka Ninge penda kutembelea sana mlima huo kilimanjaro kwa sababu nasikia ni mlima ambao unavutia sana na kwenye mlima ule ukiwa kule juu kwenye huo mlima, unaeza kuona ya ni mazingira, unaeza kuona misitu, unaeza kuona pia wanyama, na pia unaeza kuyakaribia sana mawingu ambayo ya napendeza sana. Kitu kingine ningependa kufanya huko ni kuchukua picture, kupiga picture au kuchukua pia video ambazo nitazitumia kama kumbu kumbu au nije kuonyesha watoto wangu kwa maisha ya kwa siku zijazo kuwa nilikuwa kwenye ule mlima na nilieza sana kujifraisha kwenye mlima ule na pia watu ambao ningependa kusafiri nao kuenda mlimani huo ni rafikiza angu au pia familia yangu kwa sababu Ningependa sana ni napoenda kwenye ule mlima niwe na familia angu ili pia waende Waone mandhari hayo mazuri na pia kupiga picha na video nao ili tuwe na zile kumbu kumbu ambazo tutazieka kwenye simu ze tu ili tuweze kujikumbusha mara kwa mara Pia, ningependa sana pia kusafiri na marafiki zangu Pia kwa sababu na wapenda marafiki zangu sana na ningependa kufanya vitu vingi nao Pia ilikuweka zile kumbu kumbu kwa siku zijazo Kwa sababu pia unajua, ukiwa na marafiki zako, mna cheka sana, mna piga story mnaeza kufanya mambo, tofauti tofauti na pia mnaeza kuyaona mandhari hayo mazuri kutokana na kwenye mlima huo na pia ningependa kusema kuwa nikienda kwenye mlima huo sitataka kupumzika nitataka sana kutembea kutembea sana hili ni jionee mengi kwa sababu mlima huo si kitu raisi kupanda mnaeza chukua siku mbili au tatu kufika mle juu kwa sababu ni mlima ulio mrefu sana na kwa hivyo ningependa kutembea zaidi hili ni nieze kuona mlima huo na ulivyo mzuri unavopendeza. Na huo ndo au hiyo ndo likizo yangu ya ndoto ambayo ni nayo kutembelea mlima ule wa mlima kilimanjaro. Na asante.